Napendelea kitana kingumu kwa sababu wakinarainisha mifupa, pia ukupinda mgongo kwa jia inayo faa, pia kwezi kuletea madhara yoyote, pia kitana kingumu usaidia kweka mwili ya mifupa mgongo vizuri, kweka laini ili usikuwe na maumivu yoyote pahalipopote pale mwili.